Napenda kuwa mahali penye utulivu lakini, bado kuna uhai kidogo, sio kelele nyingi za kuchosha akili lakini pia si kimya cha kutisha. Maeneo yenye asili hunivutia sana kama sehemu zenye mi zenye miti, upepo na safi karibu na maji.

Kitu cha kwanza ni kuandika mambo muhimu ya kufanya. Si mengi sana yale ya maana tu. Pili, napenda kufanya kazi kwa kipindi. Nafanya kazi kwa umakini kwa muda fulani. Kwa muda fulani kisha napumzika kidogo. Hiyo inazuia kuchoka haraka na kunifanya nirudi na nguvu.

Ndiyo, nawafahamu kiasi, sio kwa undani sana kama marafiki wa karibu, lakini tunasalimiana na kubadilisha maneno machache mara kwa mara. Kuna wale wa habari ya asubuhi tukikutana nje na wengine tunasaidiana na vitu vidogo kama kukopeshana chumvi au kupokea mzigo ukiwasili hauko nyumbani.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile yenye maana halisi na athari chanya kwa watu wengine. Sio tu kazi ya kupata pesa bali kazi inayo fanya nijisikie kama ninachangia kitu kizuri duniani.

Na shughulikia muda kazini kwa kujipanga vizuri mwanzo wa siku. Nikianza bila mpango huwa najikuta na shughulikia vitu visivyo vya muhimu. Napenda kuanza kwa kuorodhesha kazi za siku na kuzipa kipaumbele vitu vya maana. Najiuliza nikitu gani nikimaliza leo kita leta tofauti ya kweli. Icho ndicho naanza nacho.

Naamu, napenda, ningependa sana kufunga mbwa. Mbwa ni mnyama mwenye upendo wa kweli na uwaminifu wa hali ya juu. Ni wale viumbe wanao kufurahia hata ukiwa na siku mbaya kabisa. Pia ni ku, wazuri kwa ulinzi na wakufanya usijisikie peke yako nyumbani.

Sijawahi kufuga mnyama mmoja kwa mmoja lakini napenda sana wanyama na nimewahi kuwa karibu na watu wanaowafuga. Nimeona jinsi mnyama wa kufuga anavyokuwa sehemu ya familia kabisa haswa mbwa na paka. Kuna ile furaha ya kurudi nyumbani alafu anakukaribisha kwa shauku.

Kwa kweli kabisa itakuwa ngumu kidogo inawezekana. Kama binadamu wa leo nimezoea sana teknolojia, simu, internet na hata vitu vidogo kama microwave au za kielektroniki. Bila teknolojia ingehitaji nijipange mapema, ningelazimika kukaa bila kuangalia ujumbe wa mitandao.

Naam, ndio nimewai kutembelea ziwa na kutembelea ziwa huwa kitucha kutuliza sana. Unakaa kando na maji, unasikia sauti ya maji yakitembea taratibu, upepo mwanana unavuma halafu mawazo yanatulia pole pole.

Naam, naangalia mwezi uliyopita kwanza naangalia nilitimiza nini, nilikwama wapi na ni nini kilicho nichelewesha. Hii ina nisaidia nijue niweke nguvu zaidi wapi mwezi mpya naweka malengo machache lakini muhimu nafanya yawe yanapimika.

Kwa siku ya kawaida, huwa najitahidi kunywa glasi sita, takriban lita moja na nusu, lakini si kila siku nakuwa sawa. Kama kuna joto sana au nimetembea sana na kunywa maji mengi zaidi.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Kucheza na watoto, kunanirudisha kwenye hali ya furaha ya utotoni. Watoto wana mawazo yasio na mipaka, wanaweza kubadilisha kijiko kiwe ndege au sanduku liwe nyumba ni ya dakika mbili.

Kitu ambacho napenda sana katika shirika letu ni ushirikiano na watu. Hakuna kitu kizuri kazini kama kufanya kazi na timu inayo saidia badala ya kushindana vibaya nawe. Mahali ambapo watu wanashirikiana mawazo wanasaidia ukikwama na wanafaurahia fanikio yako pamoja.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu kadha nzuri sana. Kwanza, latha yake laini na rahisi kupendwa, si nzito kama nyama nyekundu. Kwa hiyo, unaweza kula bila kuhisi umelemewa. Iwe imechemshwa kukaanga ama kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi.

Ndiyo, napenda kula popcorn sana, ni chakula yake ya kipekee, kwanza harufu yake tu ikianza kutoka jikoni, njaa inaongezeka, halafu ni chakula cha kubrudisha, unaeza kula pole pole huku ukiangalia filamu na ukipiga story na wenzako.

Ndiyo, napenda sana kuoga kwa maji ya moto, kuna kitu cha ajabu kinacho jitokeza mwilini unapo jichomeka kwenye maji ya moto, unajisikia, unastawi, misuli, inatulia, na mawazo yanapumzika kidogo, ni kama mwili na akili zote zimepumzika kwa pamoja.

Nguvu zangu kazini ni ushirikiano na watu, mpangilio na kujifunza haraka na subira. Ushirikiano na watu nina uwezo kuzungumza na kuelewa wenzangu vizuri, kujenga uhusiano na kuaminiana na kusaidia timu kufanya kazi pamoja kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kidogo kidogo, sina shauku ya kila kitu lakini napenda mambo muhimu kama siasa, maendeleo ya saansi, michezo na mambo makubwa ya kibinadamu kama migawanyo ya misaada au ajali kubwa.

Ndio napenda maua hasa maua ya waridi. Maua ya waridi nyekundu kwa mfano huashiria upendo na shauku wakati nyeupe huleta amani na utulivu. Pia harufu yake ya kipekee, harufu ya waridi inaweza kukufanya ujisikie raha na kutulia moyoni.

Mimi napenda sana msimu wa joto, kwanza jua linapowaka kuna hisia ya nguvu na motisha, hali ya hewa ya joto inafanya mtu ajisikie hai na tayari kufanya mambo mbalimbali kama kwenda pwani kufanya piknik au kutembea nje bila kuogopa baridi.

Utotoni nilipenda sana kucheza nje na marafiki. Kila siku ilitaji kuwa na burudani kidogo kama kutembea, kukimbia, kucheza mpira au hata michezo ya kufikiria kama hide and seek. Kulikuwa na furaha ya ajabu unapokuwa nje, hewa safi na kucheka bila kuhesabu mda.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kuna kitu cha kutuliza sana kuhusu msitu, unaposogelea polepole, ukisikia sauti za ndege, upepo ukivuma kupitia miti na harufu ya udongo na majani. Unajisikia kama umeacha, umeachwa mbalini na kelele na mawazo ya kila siku.

Mimi napendelea joto zaidi. Joto linanifanya nijisikie hai na motisha. Hali ya hewa ya joto inarahisisha sana kuenda nje, kucheza kufanya pikniki na hata kutembea bila kuogopa baridi kali. Pia joto linapandisha furaha kidogo kwa sababu unaweza kuona maua na matunda ya rangi nzuri za asali.

Kwa kweli mimi napendelea mvua zaidi. Mbwa wanaaminika sana na wanapenda kwa moyo wote na wako tayari kucheka au nakucheza nawe wakati wowote na ni rafiki wa kweli. Pia paka ni wapenzi, wanapendeza na kuchekesha lakini mara nyingine ni huru sana na wanafanya mambo yao kwa njia yao.

Kuhusu wasilisho, kuna mchanganyiko kidogo, wakati mwingine nina hisia kidogo ya hofu au wasiwasi, hasa kama watu ni wengi ama kama ni mada muhimu sana. Lakini wakati mwingine ninapenda fulsa ya kuzungumza mbele ya watu na kushirikiza mawazo wangu, kuna furaha ya kipekee unapojua watu wanakusikiliza.

Kumbukumbu ya utotoni inayonijifanya njisikie furaha ni ile ya kucheza nje na marafiki wangu majira ya joto. Na kumbuka tukikimbia kwenye mashamba ya majani tukicheza bila kuhesabu mda tukiguza udogo na maji kidogo na mara nyingine tukijenga nyumba za mchanga au kutumia miti na mata.

Ndiyo nimewahi kuende kwenye tamasha la muziki, unaingia kwenye jukwaa la furaha, watu wote wakicheka, kuimba na kucheza pamoja, muziki unapoanza, unajisikia kama kila kitu kingine kimepotea, kuna nishati furaha na mshangao wa kila wimbo mpya unaoimbwa.

Mwadishi wa vitabu na ependa zaidi ni chunuwa achembe. Inafurahia sana jinsi achebe anavyo fundisha kuhusu historia, utamaduni na maisha ya watu waki Afrika kupitia hadithi zake. Chinua achembe ni mmoja wa wadishi wa vitabu anao enziwa sana duniani kwa hisia na kazi yake.

Kumbu kumbu ya kutisha ninaikumbuka kwa ngu, nilikuwa bado mdogo tukicheza nje na marafiki zangu. Ghafra mvua ilianza kunyesha kwa nguvu sana na giza lilitokeza haraka. Upepo ukapiga, miti ikatetemeka na sauti zaradi zikaskika kwa nguvu. Kila kitu kilionekana, cha kutisha.

Kama binadamu, ninapo kabiriana na kazi za dharura na pitia hatua kadhaa ili kuhakikisha kila kitu kinashughulikiwa haraka na kwa usahihi. Nabaki kuwa mtulivu, na kutathimini hali haraka na kuiweka mambo ya dharura kipaumbele.

Ninapo jitambua nina udhaifu kazini mwangu najaribu kusimamia au kuboresha hatua kwa hatua naanza na kuomba msaada na ushauri kwanza najua ni sehemu gani za kazi yangu ambazo sina nguvu kwa mfano mara nyingine naweza pungua kuzungumza hadharani kutambua hili kunanisaidia kuanza suluhisho.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kina rangi nyeupe. Kitanda changu ni kikubwa sana na kinaniridhisha ninaweza kulala kwa pande yote ninayoipenda. Nikiwa dirishani mwangu naona makanisa na shule, na kitu ambacho ninakipenda zaidi chumbani changu, ni meza yenye iko karibu na kitanda yangu kwa sababu ina kabati ambapo ninaweka vitu vyangu vya kipekee. Kama biblia na vitu zangu za kupodoa uso wangu.

Nilipoamka niliamka saa ya saa moja asubuhi, nilichofanya ya kwanza baada ya kuamka niliomba mungu na kumwambia awe namii katika siku hii. Chakula ambacho nilikula sabuhi ilikuwa mayai, chai na mkate, alafu nilipomaliza, nilichukua basi kuenda kazini, nilihisi mwenye furaha na matumaini katika siku ya.

Ninapo anza mradi mpya wa kazi na pitia hatua kadha muhimu ili kuhakikisha ni naanza kwa usahihi na mpango mzuri. Naanza kwa kuelewa malengo ya mradi kwanza najua ni nini mradi unalenga kufanikisha. Na alafu kitu ya pili naanza kufanya uchambuzi au research ni naangalia taarifa muhimu utafiti au mifano ya mradi kama huo ulio pita.

Mimi napenda kuenda madukani asubuhi au jioni kidogo. Asubuhi mapema huwa naenda kwa sababu kuna utulivu, hakuna msongamano na unaweza kuchagua vitu kwa amani bila kusukumana. Jioni pia napenda kidogo hasa baada ya kazi lakini si kama kuna watu wengi.

Ninaona kwamba kazi na maisha ya kibinafsi lazima ziwe na uwiano na mipaka ili kila kitu kifanyike kwa utulivu na furaha kwanza naweka mipaka. Ninaweka muda maalumu wa kazi na muda maalumu wa familia marafiki na burudani.

Ningeanza na kumwambia ajifunze kila kitu anachoweza, kama anaanza kazi mpya akikisha anauliza maswali kusoma miongozo na kuzingatia jinsi mambo yanavyofanywa, kuweka mapangilio na malego madogo madogo, naanza na hatua ndogo.

Napenda kuanza kwa mtazamo wa jumla, halafu naingia kwenye maelezo, naangalia wiki nzima naanza wapi, naanza na mikutano iliyopangwa, deadlines muhimu, kazi kubwa zinazo hitaji muda mwingi, na jiuliza nitamaliza mambo magani kwa siku tatu.

Mahali ambapo ninge penda kwenda sana duniani, duniani ni mahali kuna itwa Maldives USA, ni mahali ambapo kuna bahari, maji mazuri, mandhari yenye utulivu, ninge safiri huko kwenda nandege, na ningeweza kupumzika, kutulia, na pia kusherehekea.

Sijawahi kujifunza kupiga gitaa rasmi lakini ningependa sana. Gitaa lina sauti ya kuvutia na linaweza kubeba hisia nyingi: furaha, huzuni, mapenzi na utulivu. Nadhani nikijifunza hata nyimbo chache tu kwa msingi, kingekuwa kitu cha kufurahisha sana wakati wa kupumzika na kukutana na marafiki.

Wakati wa baridi, napenda kujituliza ndani kwa nyumba, kwanza kabisa najifunikia vizuri, na sweta nene, socks za joto na blanketi laini. Hakuna kitu kizuri kama kujifunikia vizuri wakati wa nje ni baridi. Naamu.

Najilinda hivi, situmii wifi za umma kiholela. Wifi ya umma inaweza kuwa hatari kama lazima nitumie naepuka kuingia akaunti muhimu kama ile ya benki. Siwezi kubonyeza link kiholela. Barua pepe au ujumbe wa ajabu wenye linki hunifanya nisimame kwanza.

Kitu ya kwanza ninafanya ninapo amka ni kuomba Mungu namshukuru kwa kuniamsha na kuni ndo naona siku mpya alafu naendelea nakula kiamshakinywa nikitoka hapo inakua kama saa moja baada ya kuchukua kimshakinywa naenda kazini.

Ndiyo napenda kusikiliza redio, redio ndiyo hunipa nyimbo au vipindi nisivyovitarajia, wakati mwingine naugundua muziki mpya au mjadala wa kuvutia ambao singetafuta mwenyewe. Pia napenda kusikiliza sauti za watazamaji, wengine wanaucheshi sana.

Napitia hatua kadha kwa makini ili kujifunza na kurekebisha tatizo bila kuongeza msongo wa mawazo na baki kuwa mtu mtulivu, kwanza sihitaji kuhisia hasira au hofu, kukubaliana na kosa kwa utulivu na kusaidia kuona tatizo na uwazi wakufanya maamuzi sahihi.

Bahari moja ambayo nimeona ni bahari ya hindi ambayo inafika kwenye pwani ya Kenya kusini na mashariki mwanchi. Bahari hii inamaeneo ya kuvutia sana ikiwemo pwani ya diani maarufu kwa mchanga wake mweupe na maji masafi masamawati.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu nimeenda shuleni kutoka kituo kikuu cha masomo, nikakuja kwenye koleji, nikamaliza, nikakuja kazi na ninaishi karibu na kazi ninayoifanya.

Mchana kuna jua au mawingu kidogo, joto ni la wastani, na kuna mchanganyiko ya jua na mawingu, joto la mchana linaweza kufikia ishirini na tisa degrees Celsius, huku usiku likifungua takriban kumi na nne degrees to kumi na tano degrees Celsius.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi katika vipindi vya asubuhi ama mchana mwanzoni. Asubuhi mapema akili ni freshi bado haijachoka kutokana na shughuli nyingi. Nina motisha ni mkubwa kwa hiyo na pata urahisi wa kutatua tatizo ngumu au kufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa saba hadi nane kwa siku, hii huniwezesha kuamka nikiwa freshi na nishati tayari kushugulikia kazi na shuguli za siku. Usiku wa saa nne huwa wakati mzuri wa kulala ili mwili uwe na usingizi wa kina.

Ninapenda kujijali na kujitunza ili kuwa na afya nzuri, akili timamu na hisia nzuri. Naanza na kufanya mazoezi mara kwa mara, kutembea kufanya yoga na gym kidogo, kula chakula chenye lishe, matunda, mboga na proteini nyingi na kulala kwa wakati stahili ili mwili usichoke.

Shuguli yaku yakupendezwa ni kusoma vitabu na hadidhi za kuvutia. Napenda kusoma kwa sababu kuna nifundisha mambo mapya na kunipaniwa ufahamu kuuhusu dunia, watu na historia. Kunatoa burudani na kutoroka kwenye mambo ya kila siku.

Stadi yangu muhimu ni mawasiliano mazuri kupanga vizuri na kushughulikia changamato kwa utulivu. Mawasiliano kujua kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine, kusaidia kuelewana kati ya wenzangu na wateja na kuhakakikisha kazi inasogea vizuri.

Ningependa kujifunza kijapani, kujua kijapani kunanipa fulsa ya kuelewa utamaduni wa japani kwa undani, napenda jinsi wanavyohifadhi historia yao, heshima wanayoonyesha kwa wengine na sherehe zao za mila na utamaduni. Kupitia lugha naweza, kusoma vitabu yao na kuona filamu zao.

Ndiyo napenda kujifunza historia. Historia inanifundisha kuhusu mizizi ya jamii na tambanduzi. Tamaduni kupitia historia najua jinsi watu walivyokuwa wanaishi, wanavyokuwa na jinsi jamii zimetengenezeka. Hii inanisaidia kuelewa kwa nini mambo ya sasa yanafanyika na kupewa muktadha mzuri.

Jambo la dini ambalo ni muhimi kwangu ni maadili na muongozo wa maisha pamoja na amani ya ndani. Amani ya ndani dini inanisaidia kudumisha utulivu wa ndani hata wakati changamoto au shinikizo linalotokea kwa kupitia sala na kutafakari.

Napenda kucheza sana na marafiki wangu wa karibu au ndugu zangu. Mara nyingi napenda kucheza mchezo wa inje kama mpira au mchezo wakujenga ujasiri na akili na marafiki. Nyumbani marafiki wa familia au ndugu huwa wapenzi wa michezo ya mezani kama chess, scrubble au karata.

Timu bora ya mpira wakiragbi marekani ni New England Patriots kwa upade wa NFL. Ingawa, Patriots wamekua na rekodi nzuri sana wakiwa na vikombe vingi vya Super Bowl. Ikilinganishwa na timu nyingine zingine.

Napenda kusoma vitabu vinavyo nifundisha, kunivutia na kunichochea kufikiria. Aina za ya ambazo ninapenda ni riwaya ya kihisabati au kufikirisha kama fantasy, skyfare ambazo zinafikra za ubunifu na zinaniruhusu kutoka kwenye maisha ya kawaida.

Haya, napenda mchezo wanje kama vile mpira wa miguu, mpira wa kikapu au mpira wa raga. Napenda kasi au mshangao unaotokea kwenye michezo hii. Pia napenda kucheza mchezo ya mezani kama chess, krabu ama ludo. Hii unifundisha mkakati akili na mshikamano wa pamoja.

Ndiyo ninapenda kulima bustani kwa sababu kulima bustani kunanipa hisia ya amani na kuniruhusu kupumzika kutoka kwenye shughuli za kila siku. Pia inanipa furaha kuona mimea ikikuwa pole pole, maua yanapo chanua na mboga zikiwa tayari kuwa chakula.

Naanza kwa kula chakula chenye lishe kama matunda, mboga, protini na nafaka kamili kuepuka vyakula venye mafuta mingi sana ama sukari mingi. Kunywa maji ya kutosha kila siku ili mwili usikose maji na kufanya mazoezi mwilini mwangu.

Napenda kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu, baada ya usingizi, misuli inakua fresh na moyo wako uko tayari kwa jitihada, mazoezi ya subuhi husaidia kuamsha mfumo wa fahamu, kuongeza umakini na kujianda kisaikolojia kwa changamoto za siku.

Kipa umbele kazini kwa wamasiliano ni uwezo wakueleza mawazo kwa uwazi, kueka mawazo, maelezo na maagizo kwa maneno ya nao eleweka kwa kila mtu, kuepuka mchanganyiko au tafsirizi sizo sahihi, kusikiliza kwa makini, sio kuzungumsa tuu bali kuelewa wengine wanachosema.

Hali ya hewa ninae ipenda ni hewa nyepesi na tulivu, jua yenye jua la wastani na upepo mweroro, kwa sababu jua la wastani linaifanya siku kuwa muanga mzuri, sio joto kali wala baridi kali, hii inafanya shugli za nje kuwa rahisi na za furaha.

Njia ya usafiri ya kila siku, moja ni kutembea kwa miguu, kwa safari fupi napendelea kutembea kwa miguu, hii ni afya na pia ni njia nzuri ya kupumzika akili kidogo. Usafiri wa uma kwa umbali mrefu kama ninapokuja kazini nakuja na basi au matatu.

Napenda kuwasiliana na watu kwanjia ya wazi, heshima na ya kibina damu. Kama mawasiliano ya uso kwa uso, kuona uso wa mtu unapo ongea hufanya mazungumzo yawe ya kweli na rahisi kuelewa hisia zake kupiga simu au videokori pia nindapenda.

Vya kuchekesha kama vichekesho vya marafiki au video za kuchekesha hufanya moyo wangu ujisikie mchangamfu. Utani wa kirafiki unapendeza sana hasa unapo cheka pamoja na wengine. Kucheza na watoto au wenzangu hufanya nicheke mara kwa mara.

Napenda pande zote mbili. Napenda kucheza michezo. Kucheza kuna kufundisha ushirikiano mkakati na furaha ya moja kwa moja. Pia kunatoa nishati na afya kwa mwili. Kutazama michezo napenda pia kutazama mechi hasa za mpira wa miguu au wa kikapu.

Kwa kukutana na familia na marafiki, kushirikiana chakula, mazungumzo na kucheka pamoja hufanya siku kuu kuwa ya furaha na ya kumbukumbu, kula vyakula maalum, kila siku kuu mara mingi ina vyakula vyake vya pekee vya kipekee hivyo na kupependa kuandaa na kufurahia vyakura hivyo.

Kuwa na familia na marafiki, kutumia muda na wapendwa wangu, kucheka pamoja, kushirikia na katuka shugli kuna kunanipa furaha ya kweli, kufanikisha kazi au miradi, niliochukua muda na jitihada, kufanya, hufanya, nisikie, nimejazwa na furaha na fahari.

Napenda kufuata timu ya Manchester City na Manchester United kutokana na ufanisi wao na wachezaji bora na ushindi wao wa mara kwa mara. Pia napenda mpira wa kikapu wa NBA. Napenda kufuata timu ya Los Angeles Lakers ama Golden State Warriors kwa sababu ya mazigatio na mikakati ya wachezaji.

Penda mwezi wa Desemba kwa sababu hii ndo mwezi ambao niliozaliwa. Pia Desemba ni mwezi wa siku kuu nyingi kusharehekea na kutumia muda na familia na malafiki. Hii hutoa, hii mwezi hali ya hewa ya baridi kidogo, hii hutoa utulivu, inapendeza na kutembea nje na kufanya shugli za ndani.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia kwa sababu ni ya mtindo na pia inalinda. Kofia husaidia kulinda uso na macho kutoka kwa jua kali hasa wakati wa kwenda nje au kufanya shughuli za nje. Kofia inaweza kuongeza mvuto wa mavazi unapo toka nje.

Nahitaji kuimarisha zaidi usimamizi wamuda na kupanga vipa umbele wakati mwingine napata changamoto ya kupanga kazi nyingi kwa wakati mmoja hivo kuimarisha ujuzi huu kuna saidia kushughulikia kila jambo kwa ufanisi wake usimamizi bora wamuda hufanya nipate mtazamo mzuri na kupunguza mawazo.

Napenda kulea nywele zangu kila siku baada ya siku chache kulingana na hali yake. Mara nyingi huosha nywele yangu baada ya siku mbili au tatu ili ziwe safi zisizokuwa na mafuta.

Nashiriki kwa kushirikiana na majirani au marafiki katika kazi ndogodogo ama kusaidia kulea bustani kusafisa eneo na kutoa ushauri wa kila siku. Kushiriki katika shuguli za jamii kama kusafisha shule mto au pwani au kushiriki katika tamasha na sherehe za kijamii.

Kuwa na matokeo mazuri kukamilisha majukumu kwa wakati na kuhakikisha kila kitu kinaendelea sawa kujifunza stadi mpya zinazohusiana na kazi, teknolojia mpya au binu mbora za kufanya kazi.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano. Video hufanya mazungumzo yawe halisi zaidi kuliko simu tu, kwa sababu unaweza kuona hisia mkao na lugha ya mwili ya mtu. Video inasaidia kuelewa maelezo magumu kwa maonyesho kama maonyesho ya kazi au mafunzo.

Ninapenda mkate wa ngano kamili kwa sababu mkate wa ngano kamili una unga wa afya nyuzi za lishe na virutubisho zaidi kuliko mkate mweupe. Unatoa nishati ya muda mrefu hivyo ni nzuri kwa asubuhi na wakati wa kazi.

Napenda kutumia simu yangu kwa mazingatio mbalimbali ya kila siku. Kupiga simu, kutuma meseji au video call na marafiki familia ama wenzangu kazini. Hii hufanya niwe karibu na watu hata ikiwa wako mbali sana. Kusikiliza muziki ama podcast ama kutazama vidio ndogo za burudani.

Namkumbuka mwalimu wangu wa sayansi kutoka shule, alinifundisha masomo kwa njia rahisi kuelewa, mara zote alitumia mifano halisi na majaribio. Alifanya nipende sayansi kwa sababu alionyesha jinsi inavyohusiana na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chanzo kizuri cha protini na mafuta yenye afya, hasa omega tatu ambayo husaidia moyo na ubongo. Samaki wana ladha yake ya kipekee laini na yenye kuvutia hasa kama yameandaliwa kwa njia nzuri. Ndiyo.

Napenda mikutano yenye mpangilio, yenye lengo na yenye ushirikiano nzuri. Kila mtu anajua lengo la kikao na mada zinazozungumziwa. Hii husaidia kuepuka kupoteza muda na kufanya maamuzi kwa ufanisi. Napenda mikutano ambapo kila mshiriki anaweza kutoa maoni na mawazo yanao thamini.

Napenda pande zote mbili, kusoma kunanisaidia kuelewa mambo mapya historia, sayansi na hadithi za dunia, kusoma riwaya mashairi na vitabu vya fantasy huniwezesha huniwezesha kutoroka kwenye maisha ya kila siku, kuandika kunanisaidia kueleza hisia zangu na mawazo au kumbukumbu kwa njia halisi.

Napenda kuhifadhi pesa kwa sababu inatoa usalama na uhakika wa maisha na ufanya nikue tayari kwa dharura au lengo mkubwa. Kila mwezi napanga kiasi cha pesa kueka akiba hata kama ni kidogo ili siku za usoni nisipoteze malengo ya kifedha.

Ningependa kujaribu michezo inayo, yenye changamoto ya mwili, kama mpira wa raga, hii hutoa mafunzo ya nguvu, uthabiti na mshangao wa michezo ya nje, michezo ya akili kama chess sudoku, hii huchochea fikra mkakati na ubunifu.

Napendelea kunyoa, ndevu kuliko kuziacha zikue, kunyoa kunafanya uso na muonekano kuwa safi, safi na wa kuvutia. Ni rahisi kudumisha muonekano bila kuwa na ndevu zinazokuwa kwa kasi.

Ninapenda hadithi za ajabu sana. Hadithi za ajabu hufungua akili yangu kwa mawazo mapya na mawazo yasiyo ya kawaida na kunisaidia kutafakari mambo kwa njia mpya. Zinaniruhusu kutoroka katika maisha ya kila siku kuingia kwenye dunia ya kichawi, viumbe wa ajabu au matukio yasiyo ya kawaida.

Mfanya biashara ambaye nampenda zaidi ni mfanya biashara mmoja ambaye anaitwa tifidoli kwenye accounti ya tiktok kenye nampendea huyu mwana biashara huyu ni kwamba anachangamisha makastoma wake wanayekuja. Na amenifunza kufanya biashara kwa haki uwazi na heshima kwa wateja hufanya washirika kurudi tena na tena. Kwa hivyo.

Wakati umeme unapokatika napenda kutumia muda kwa shughuli rahisi za kufurahisha zisizo tegemea umeme, kutumia shida za taa au mishumaa ilikuendeleza shughuli muhimu au kupata mwanga wa kawaida, mara nyingine napenda kutumia muda huu kupumzika, kusoma kitabu au kutafakari bila kelele za teknolojia.

Napendelea mfumo wa simu ambao ni rahisi, unaendana na teknolojia ya kisasa na una vipengele vya usalama. Mfumo una kinga za faragha, neno la siri na encryption ili data yangu ibaki salama.

Napenda chakula chenye ladha tamu na chenye mchanganyiko wa viungo, kama mchuzi wa tangawizi, pilipili kidogo, tangawizi au kitungu ambacho hutoa ladha ya kipekee na harufu nzuri, chakula cha asili na safi, mboga matunda samaki na nyama ilioandaliwa vizuri.

Ndiyo napenda kupika, kupika kunanipa nafasi ya kujaribu viungo tofauti na mchanganyiko wa latha na kuona matokeo yanayo pendeza, kuandaa chakula hufanya nipumzike, kujisanyia nguvu na kupata hisia ya utulivu na mafanikio, napenda kupika chakula na kushirikiana na familia na marafiki.

Napenda sana kugawanya taka zangu. Kugawa taka kunanisaidia kudhibiti uchafuzi wa mazingira, kupunguza taka zinazokwenda kwenye mitaro au mto na kulinda dunia. Napanga taka kulingana na aina, plastiki, karatasi, chuma na taka za kikaboni.

Ji nimewahi kulima, nilipanda mboga kama spinaji, sukumawiki na nyanya, hii ilinifundisha uvumilivu, mipangilio na jinsi ya kutunza mimea. Kutunza mimea na kuona ikikuwa hufanya nipumzike na nijisikie furaha ya ndani.

Napenda kuwa na utaratibu wa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi, kuoga na kuosha uso, kusafisha meno na kuvaa nguo za usingizi. Hii hufanya nifikie usingizi mtulivu na safi, kusoma kitabu, kusikiliza muziki mtulivu au kufikiria mambo mazuri, mazuri yaliyotokea hio usiku.

Nilizaliwa katika mji wa githunguri ambao iko kwenye kaunti ya kiambu. Kiambu vitu vya kuvutia huko ni manyumba kubwa kubwa, ukulima na mambo mazuri ya utotoni ni tuliweza kunywa maziwa ya ngombe kila mara kwa mara. Kitu kinacha ufanya mji huo kuwa maalum ni ukulima na ninahitaji kurudi pale wakati ninapo maliza kazi yangu kama mwisho wa mwaka.

Napendelea suruali zaidi kuliko sketi. Suruali suruali hutoa uhuru wa kusongea na kufanya kazi bila vikwazo. Ni rahisi kwa shughuli za kila siku. Hutoa ulinzi zaidi kwa miguu na hufanya niwe mtulivu hata kwenye hali ya hewa kidogo baridi.

Nimewahi kusafiri maeneo kadhda mazuri ambayo yaliniacha na kumbukumbu nzuri kama vile pwani na diwani. Nilipenda pwani zenye mchanga kwa mchanga wake mweupe, maji safi ya blue na mandhari tulivu. Hapa nilifurahi kuogelea kupumzika chini ya jua na kutembea karibu na maji.

Nashambulia tatizo kazini kwa mpangilio, utulivu na ubunifu. Kwanza ni ajue chanzo halisi cha tatizo. Nisome taarifa zote zinazo husiana na tatizo. Hii husaidia kuepuka ufafanuzi usio sahihi au hutua sizizo natija. Baada ya kuelewa tatizo, napanga njia mbadala za kushugulikia kuzingatia faida na hasara za kila chaguo.

Ndiyo mimi ni mtu mbunifu, napenda kujaribu kuunda vitu vipya, iwe ni vya kazi sanaa au mbinu za kila siku, hii inachochea mafunzo ya kiakili, ubunifu wa kidigitali au mbinu mpya za kufanya kazi, hii inasaidia kazi yangu au mradi wangu kuwa wa kipekee na wenye tija zaidi.

Msongamano wa kazi, wakati mwingine kazi ni nyingi kuliko mda uliopo, hivyo napasa kupangwa vipaumbele vyangu ili kufanikisha kila jambo kwa wakati, mara nyingine taarifa au maagizo hayafafanuliwi vizuri, hivyo kunahitaji kuuliza maswali na kuhakikisha kila kitu kimeeleweka.

Harufu ninayoipenda zaidi ni hile ya mvua ya kwanza ikinyesha kwenye avu kathi. Kwenye arthi kavu, hile harufu ya udongo bada ya matone ya kwanza kuanguka. Huwa flesh na tulivu na inaleta hisia za mawazo wapya na inautulivu kwa roho.

Naam, ndiyo, ningependa sana kuogelea. Kuna kitu cha kutuliza akili ukiwa majini, kama dunia inakuwa kimya kidogo, kuogelea siyo tu mazoezi mazuri ya mwili mzima, bali pia hupunguza stress na kuwacha mwili ukiwa mwepesi.